Katika hali ya usafiri yangu ya kila siku, mimi ni mmiliki wa pikipiki na hiyo ndiyo pikipiki huwa naitumia katika usafiri wangu wa kila siku. Kama iko mahali nataka kutembea mahali karibu karibu natumia pikipiki lakini kama iko ni mahali mbalimbali ambayo kuliko mahali naishi huwa natumia magari ya umma ambayo yanalipiwa vile mtu anavyokwenda. Asante sana.